Ndiyo, ninaishi mahali ninapoishi kwa sasa, na uzoefu huo umekuwa na maana kubwa kwangu katika nyanja nyingi za maisha yangu. Kuishi mahali hapa kumenipa fursa ya kujifunza mengi, kukuwa binafsi na kujenga mtazamo mpaka kuhusu maisha kwa ujumla. Mahali ninapoishi si tu eneo la kijiografia, bali ni sehemu ambayo imekuwa kama nyumbani kwangu. Sehemu yenye kumbukumbu, mahusiano na mafunzo ya kila siku. Kwanza kabisa, mazingira ya mahali ninapoishi yamechangia sana hali yangu ya maisha. Kuna mchanganyiko wa watu wa aina mbalimbali, tamaduni tofauti na mitazamo tofauti ya maisha. Kuishi katikati ya tofauti huu kunasaidia kujifunza kuheshimu wengine, kusikiliza maoni tofauti na kuwa mvumilivu. Kila siku ninapokutana na watu wapya, au hata majirani, ninapata fursa ya kubadilisha mawazo ya kujifunza jambo hii jipya. Hili hunifanya nijisikie kama sehemu ya jamii, si mtu aliyoko peke yake. Pili, miundombinu na huduma zinazopatikana mahali ninapoishi zina mchango mkubwa katika kurahisisha maisha yangu ya kila siku. Kuna upatikanaji wa huduma kama maji, umeme, usafiri, shule na vituo vya afya hunifanya niweze kuendesha shughuli zangu bila usumbufu mkubwa. Hata pale panapokuwa na changamoto kama kukatika kwa umeme au foleni hali hizo hunifundisha kuwa mvumilivu na kutafuta njia mbadala ya kuendelea na shughuli zangu kwa namna fulani changamoto hizo hunijenga kisaikolojia na kunifanya niwe mtu anayejua kukabiliana na hali tofauti. Tatu, mahali ninapoishi pamenisaidia kukuza malengo na ndoto zangu. Kuna fursa za kazi, biashara au kujifunza ujuzi mpya ambazo zimenifanya niamini kuwa ninaweza kusonga mbele kimaisha. Kuwa karibu na watu wanaojitahidi, wanaofanya kazi kwa bidii, au wanaoanzisha miradi mbalimbali kunanipa motisha ya kujituma zaidi. Ninapowaona wengi wakifanikiwa katika mazingira haya haya, inanipa nguvu ya kuamini kuwa nami naweza kufika malengo yangu kwa juhudi na nidhamu. Aidha, kuishi mahali hapa kumeathiri pia maisha yangu ya kijamii na kihisia. Nimejenga urafiki na mahusiano ambayo ni ya muhimu sana kwangu kuna watu ninaweza kushirikiana nao furaha huzuni na changamoto mahusiano haya hunipa faraja na kunifanya nijisikie kuwa nina msaada wa kihisia wakati mwingine hata mazungumzo madogo na jirani au urafiki huweza kubadlisha kabisa siku yangu na kunipa nguvu mpya ya kuendelea. Hata hivyo, si kila kitu ni rahisi au kizuri kila wakati kuna nyakati ambapo ninajiuliza kama ningependa kuishi mahali pengine au kubadilisha mazingira. Mawazo haya ni ya kawaida hasa pale anapokumbana na changamoto au anapohisi kama maendeleo yako yanakwenda polepole lakini mara nyigi ninapofikiria kwa kina nagundua kuwa mahali ninapohishi kimenifundisha mengi na kimenifanya niwe mtu aliye niliye leo changamoto na fursa kwa pamoja vimenijenga. Kwa ujumla, ninaishi mahali ninapoishi nikiwa na mtazamo wa kujifunza, kukua na kuboresha maisha yangu kila siku. Ninaamini kuwa haijalishi uko wapi. Kilicho muhimu ni jinsi unavyotumia fursa zilizopo, jinsi unavyokabiliana na changamoto, na jinsi unavyowajali watu wanaokuzunguka. Mahali ninapoishi ni sehemu safari ya safari yangu ya maisha. Ninaendelea kujifunza kulifanya liwe mahali pazuri zaidi kwangu na kwa wale wanaoizunguka.

Napenda kuwa mahali pahaina ambayo hunipa utulivu wa akili, usalama na furuza ya kujisikia huru kuwa mimi mwenyewe. Kwa mutazamo wangu, mahali ninapopenda silazima pawe pakifahari sana au pakarama kubwa. Bali pawe na mazingire yanoalingana na mahitaji yangu ya kihisia, kijamii na kiyakili. Mahali kama hapo, unifanya njijisikie vizuri. Nikiwa na motisha ya kufanya mambo yangu ya kila siku kwa furaha na umakini. Kwanza kabisa, napenda mahali palipo na utulivu, hii haimanishi kuwa pawe kimiya kabisa bila watu, bali pawe na kelele za kiasi na mazingira yasiyo na msongomano mkubwa. Mahali palipo utulivu unisaidia kufikiri kwa makini, kupanga mambo yangu na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapo kuwa mahali penye kelele nyingi au vurugu, mara nyingi nahisi kuchoka haraka na kukosa umakini. Ndiyo maana napenda maeneo yenye mpangilio mzuri, hewasafi na hali ya amani. Pili, napenda kuwa mahali penye usalama. Usalama ni jambo la msingi sana kwa kwangu kwa sababu unifanya nijisikie huru kusonga. Kufanya kazi na kushiriki katika shuguli mbalimbali bila hofu mahali penye usalama huniruhusu kuishi maisha yangu kwa kujiamini zaidi hata uhusiano mzuri kati ya majirani au watu wanoishi eneo moja. Hunachangia hisia ya usalama. Kwa sababu unajua kuna watu wanawakujali na wanaweza kufukusaidia pale inapahitajika. Tatu, napenda mahali penye watu wenye heshima na madili mema. Kuwa karibu na watu wanaoheshimiana, wanaojali hisia za wengine na wanaopenda amani hunifanya nijiskie vizuri kijamii. Napenda maeneo ambayo watu wanasalimiana, wanasaidiana. Na wako tayari kushirikiana. Mahusiano mazuri kati ya watu hufanya watu mazingira ya kawaida yaonekane ya kuvutia na yenye dhamani zaidi. Aidha napenda mahali penye fursa ya kujifunza na kukua. Hii inaweza kuwa ni karibu na shule, maktaba, vituo vya mafunzo, au hata maeneo yenye shughuli za ubunifu kama sana, sanaa, michezo, au biashara. Mahali panapo toa fursa ya maendeleo hunipa motisha ya kujiendeleza na kutafuta njia za kuboresha maisha yangu. Napenda kujisikia kuwa mazingira ninayokaa yananiunga mkono kufikia malengo yangu. Pia napenda mahali penye mguso wa asili kuwa karibu na miti, bustani au mandhari ya asili kunipa mamani na ya kipeke. Asili hunisaidia kupumzika, kufikiri kwa kina na kijinsia karibu na maisha yenyewe. Hata matemezi mafupi katika mazingira ya kijani huwa kuna kubadilisha hali ya moyo na kunipa nguvu mupya. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali palipo na changamoto na napenda kuishi kuwa mahali palipo na mchanganyiko wa utulivu, usalama, mahusiona mazuri ya kijamii, fursa za maendeleo na mguso wa asili. Mahali paa ina hii, hunifanya njisikie nyumbani, hunipa amani ya moyo na hunisaidia kwa kutolea bora zaidi la mimi mwenyewe.

Kuweka afya nzuri ni jambo muhumu sana kwangu kwa sababu naamini afya ndiyo kusingiwa maisha bora na mafanikio katika nyanja zote za maisha. Ndiyo maana hujitahidi kuchukua hatua mbalimbali kila siku ili kulinda na kuboresha afya yangu. Kimwili kiakili na hata kijami, afya nzuri hunipa nguvu ya kufanya kazi, kufurahisha maisha na kukubaliana na changamoto kwa ujasiri zaidi. Kwanza kabisa, ninajitahidi kula chakula chenye afya na uwiano mzuri, huwa nachagua chakula chenye kiturumbisho muhimu na kama mboga za zamani. Matunda nafaka zisobokolewa, protini za kutosha. Pia hujitahidi kupunguza matumizi ya vyakula vya mafuta mengi, sukari nyingi na vyakula vizisindikiwa sana. Kunywa maji ya kutosha ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu. Kwa sababu hunisaidia kimwili kufanya kazi vizuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu siku nzima. Pili, hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mazoezi haya yanaweza kuwa ni matembezi, kukimbia, kuendesha baisikeli au mazoezi mepesi nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kudumisha uzito unaofaa. Zaidi ya hapo, husaidia pia hufanya afya ya akili kwa kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha tu na utulivu. Haidha, napenda kuhakisha ni napanga usingizi wa kutosha kila siku. Usingizi mzuri hunipa na fasi ya kupumzika, kurejesha nguvu na kuupa mwili muda wa kujirekebisha. Huwa na jitahidi kulala kwa muda unaofaa na kwa ratiba ile ile kadiri inawezekana. Kuepukana kutumia simu au kuangalia skreeni kwa muda mrefu Karabe ya kuelewa hunisaidia kupata kusingizi mzito wa kutosha. Afya ya akili pia ni jambo linalonipa kipaumbele kikubwa. Huwa natenga muda wa kupumzika, kutafakari au kufanya mambo ya nayofurahia kama kusoma, kusikiliza mziki na kuzumumza na marafiki. Na kuhisi msongo na mawazo, hujitahidi kutambua mapema na kutafuta njia ya kukuza badala ya kukuuzia. Kuwa na mawazo chanya na kujikubali kama vilivyo hunisaidia kudumisha amani ile ya ndani. Pia hujitahidi kuepuka tabiri harisi, tabia halisi kama matumizi mbaya ya pombe, uvutaji wa sigara au tabia nyingine zinazoweza kuadhiri afya yangu. Ninajua kuwa maamuzi madogo yanafanya kila siku ya naadhiri kubwa kwa afya yangu ya muda mrefu. Hivyo, hujitahidi kufanya hamuzi yenye manufaa. Zaidi ya haya, hujitahidi kufuatilia afya yangu kwa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Pale ninapohitajika. Hii hunisaidia kugundua mapema matatizo yoyote ya kiafya na kuyashughulikia kabla hayajakuwa makubwa. Kumsikiliza mwili wangu na kuchukua hatua mapema ninapoishi mabadiliko yote ni sehemu muhimu ya kujali ya afya yangu. Kwa ujumla, kuweka afya nzuri ni mchakato unaohitaji juhudi endelevu na binamu na nidhamu. Ninachofanya ni kuzingatia mtindo wa maisha wenye sawa, unaojumuisha lishe bora, mazoezi, usingizi, wa kutosha, utunzaji wa afya ya akili na maamuzi sahihi ya kila siku. Kwa kufanya hivo, ninaweza kuishi maisha yenye nguvu, furaha, ubora, mzuri, kwa ujumla.

Napenda kufanya mambo mengi tofauti nikiwa na marafiki zangu kwa sababu muda ninautumia nao hunipa furaha faraja ya kihisia na hisia ya kuhusika katika jamii. Marafiki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na ninapakuwa nao napenda kufanya shughuli zinazo tujenga. Kutubrudisha na kuimarisha uhusiano wetu. Kwanza kabisa napenda sana kuzungumza na marafiki zangu mazungumzo ni jambo kubwa katika urafiki wetu. Kwa sababu hutupa nafasi ya kushirikiana mawazo, hisia na uzoefu wa maisha tunaweza kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku, kazi, familia au hata ndoto na malengo ya baadaye. Wakati mwngine mazungumzo haya huambatana na vicheko, mizaha na kumbukumbu za zamani, jambo linalofanya muda upite kwa haraka na kwa furaha. Pili, napenda kwenda kula au kunywa pamoja na marafiki zangu. Tunaweza kukutana nyumbani kwa mmoja wetu, mkahawani, au hata kununua chakula cha haraka na kukila pamoja. Kushiriki chakula huleta ukaribu wa kipeke. Na mara nyingi hutupa nafasi ya kuendelea na mazungumuzo kwa utulivu. Wakati mwingine pia hupika pamoja. Jambo linalofanya tulio lolote liwe na kufurahisha zaidi. Tatu, napenda kushiriki shughuli za burudani na marafiki zangu. Hizi zinaweza kuwa ni kutazama mechi, filamu au vipindi tunavyo vipenda. Pia tunaweza kucheza michezo mbalimbali, iwe ni michezo ya ndani kama kadi au mbao au michezo ya nje kama mpira au matembezi. Shughuli hizi hutusaidia kupumzika na kufurahia muda wetu bila mawazo mengi ya kazi au majukumu aidha, napenda kufanya shughuli rzinazo tuhusisha kujifunza na au kujijenga pamoja. Wakati mwingine tunashirikiana kubandilishana mawazo kuhusu biashara kazi au ujuzi mpya tunaotaka kujifunza. Kuwa na marafiki wanao kuunga mkono na kukupa mawazo chanya hunisaidia kukuwa na kujiamini zaidi. Tunapishirikiana mawazo mara nyigi tunapata suluhisho au motisha ambayo usingeipata ukiwa peke yako. Pia napenda kutoka na marafiki zangu kubadisha mazingira. Tunaaeza kwenda matembezini, kutembelea maeneo mapya au kushiriki matukio maalumu kama sherehe au hafla. Kubadilisha mazingira hutupa nafasi ya kuunda kumbukumbu mpya ya kuimarisha urafiki wetu. Kila tukio kama hilo huwacha hadithi na kumbukumbu ambazo huendelea kutufurahisha hata baadaye. Kwa ujumla, napenda kufanya mambo yanayoimarisha uhusiano, yanayotua furaha na yanayoleta karibu zaidi nikiwa na marafiki zangu. Haijalishi sana ni tunafanya nini, bali ni muda tunaotumia pamoja. Mazungumzo tunayoshiriki na hisia ya urafiki inayokuwepo kuridhika zaidi katika maisha yangu.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, hujitahidi kuyashambulia kwa mtazamo chanya, akili ilio wazi na utayari wa kujifunza, ni naamini kuwa mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya mazingira ya kazi. Na maranyingi huleta furusa mpya pamoja na changamoto. Badala ya kuyaogopa au kuyapiga moja kwa moja, huanza kwa kuyakubari kuwa sehemu ya maendeleo na ukuwaji wa kitaaluma. Kwanza kabisa, ninachofanya ni kuelewa mabadiliko yenyewe, hujiuliza maswali kama, mabadiliko haya yanahusu nini. Kwanini yameletwa na yanalenga kufika lengo gani? Nikielewa sababu na mwelekeo wa mabadiliko huwa rahisi zaidi kuyakubali na kujua nafasi yangu ndani yake. Mara nyingi huchukua muda kusikiliza maelezo kutoka kwa viongozi au wenzangu. Kusoma tarifa husikia na kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi. Pili, kujitahidi kuwa na mtazamo wa kubadilika. Najua kuwa njia nilizokuwa nikitumia awali huenda zisifanye kazi tena. Hivyo kuwa tayari kujaribu mbinu mpya. Hii inaweza kumaanisha kujifunza teknolojia mpya, kubadilisha ratiba ya kazi au hata kuchukua majukumu mapya. Kuwa tayari kubadilika, hunisaidia kuendelea kuwa muhimu kazini na kuepuka msongo unaotokana na kushirikiana mambo ya zamani. Tatu, hujikita katika kujifunza na kujijengea uwezo. Mabadiliko kazini mara nyingi huwa na mahitaji mapya ya ujuzi. Badala ya kuona hili kama mzigo niliona kama fursa ya kujiendelea kujiendeleza. Huwa tayari kushiriki mafunzo, kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu au kujifunza kibinafsi kupitia vitabu vya navyo vingine. Kadiri ninavyojifunza divyo, ninavyozidi kujiamini katika mazingira mapya ya kazi. Aitha kujitahidi kudumisha mawasiliano mazuri na wenzangu Mabadidiko yanaweza kuleta hofu au mkanganyiko kwa watu wengi. Hivyo kuzungumza waziwazi wa kushirikiana hunisaidia kupunguza wasiwasi. Ninaposhirikiana mawazo na kusikiliza mitazamo ya wengine, mara nyingi tunapata suluhisho bora au angalau kuelewana zaidi. Ushirikiano hunifanya nione kuwa kuwa siko peke yangu katika mabadiliko hayo. Pia, hujitahidi kuthibiti hisia zangu. Na nikawaida kuhisi hofu, wasiwasi au hata kuchanganyikiwa wakati wa mabadiliko. Lakini hujaribu kutoruhusu hisia hizo zinishinde. Badala yake kujitahidi kubaki mtulivu, kuzingatia mambo ninayoweza kuyadhibiti na kuchukua hatua ndogo ndogo kuelekea kuzoea hali mpia. Kutunza afya ya akili wakati wa mabadiliko ni jambo la muhimu sana. Mwisho kabisa, kujipima ni kujidhamini mara kwa mara. Kuangalia jinsi ninavyoenda na mabadiliko Changamoto ninazo kutana nazo ni mafanikio madogo yanayopata Kujitathmini hunisaidia kurekebisha mbinu zangu na kuendelea kuboresha utendaji wangu kwa kufanya hivyo mabadiliko yanageuka kutoka kwa kuwa chanzo cha hofu hadi kwa fursa ya kukua na kufanikiwa zaidi. Kwa jumla, ninashambulia mabadiliko kazini kuyakubali, kujifunza, kushirikiana na wengine na kudumisha mtazamo chanya. Na ninaamini kuwa mtu anayejifunza kuishi na mabadiliko huwa na uwezo mkubwa wakufanikiwa katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila wakati.